Kwanza ninapo anza kazi nafanya muutasari wa kazi zote zinazohitashika kufanywa siku hiyo. Naanza na kazi muhimu na ya dharura sana. Ninasoma maelekezo au nyaraka muhimu kabla ya kuanza. Najiweka tayari kisaikolojia na kikamilifu ili kuwa mchangam. Hii hunisaidia sana siku yangu ya kazi na kuanza kwa mpango wa ufasaha.

Wakati wa mapumziko kazini napumzika kidogo ili nipate nguvu, ninakula au kunywa kinywaji cha mchana. Wakati mwingina natembea kidogo au kufanya mazoezi madogo. Napenda pia kusoma na kusikiliza muziki kwa muda mfupi. Hii hunisaidia kujiburudisha na kurudisha nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa ofisi.

Ninapendelea nafasi ya kazi zinazo punguza, msongo wa mawazo. Napenda kazi ambazo. Zinaitaji ufahamu na umakini, lakini si za haraka sana. Zinazo, zinazo toa nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi. Zinazo kuwa na mpangilio na muundo. Muundo unaosaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Zinazo shirikiana mzuri na wenzako, lakini pia nafasi ya kufanya kazi binafsi.

Mara nyingi wikendi mimi ujuhusisha na mambo tofauti tafauti. Mwanzo na pumzika na kupata usingizi wa kutosha. Natumia muda huo na familia au marafiki zangu. Natembea au nafanya shugli katha zilizoko pale nyumbani. Natazama filamu au kusikiliza mziki. Pia napanga mambo ya wiki ambayo itakayofwata.

Napendelea viatu vieusi na vinavyo faa kwa hali ya kazi au kila siku. Penda viatu vinavyo nipa furaha na faraja na msaada mzuri wa miguu. Pia napenda viatu vinavyo faa kutembea au kufanya mazoezi.

Ndiyo, ninavaa miwani. Miwani hunisaidia sana kuona vizuri. Hasa ninaposoma au kufanya kazi ya pahali ambapo kuna mwanga mwingi. Ninaivaa pia ili kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali zaidi. Na mwanga wa kati wakati mgeni.

Ninashugulikia kazi za dharura kwa jia ya utaratibu. Kuanza natulia na kutathmini hali haraka. Ninaweka kipaumbele kazi za dharura na kuacha sizizo muhimu. Napanga hatua za haraka na kuchakua kazi ya haraka haraka. Nawasiliana na wausika muhimu ikiwa inaitajika. Baada ya kukamilisha naangalia matokeo na kurekebisha pale nilipokosea.

Mimi sina mapendeleo binafsi, lakini nafaa zaidi katika mikutano ya kielimu, kitaalamu, mipango ya kazi, mijadala ya mawazo, mafunzo na mikutano ya kutatua matatizo au kufanya maamuzi.

Ninapanga wiki yangu kwa kuweka malengo mapema, kugawa kazi kulingana na vipaa umbele, kupanga muda wa kazi na mapumziko, na kuwacha nafasi ya mambo ya dharura. Huangalia kila siku kilichokamilika na kurekebisha mipango inapohitajika kwa ufasaha.

Mara nyingi naenda kununuwa chakula cha msingi kama unga, mchele, mboga, matunda, maziwa na wakati mwingine vitu vya matumizi ya kila siku kama sabuni au mafuta ya kupikia.